Kuna tabia inayochosha zaidi. Ukosefu wa uwajibikaji. Watu wakiweka maneno makubwa kupanga mambo makubwa lakini haufanyi lolote kutimiza yale waliyosema. Inasababisha hasira na kupoteza muda. Hili udanganyifu. Hakuna kitu kinachonyima heshima haraka zaidi kuliko mtu anayesema jambo moja kisha afanye lingine. Au akidanganya ili apate faida hii huunda hofu na kutoamini. Tatu, ukosefu wa heshima. Wakati mtu anakutendea vibaya au kushitumu bila sababu, inakera sana. Tabia hizi zinakufundisha kuwa si kila mtu ana haki ya muda wako au nafasi yako. Kwa maisha na juhudi, tabia hizi zinadhuru. Mtu anayejua hustle, anajua kujilinda na wale wenye tabia zisizo na dhamani. Hiyo ndiyo njia ya kuhifadhi nguvu, muda na malengo yako. Mwisho, tabia mbaya za watu si tu zinazokuchukiza, zinakufundisha uvumilivu, busara na mipaka.